Mahusiano ya wazee wangu ni ya heshima na kuelewana. Wamejifunza kuvumiliana, kusikilizana na kutatua changamoto kwa busara. Si kila wakati mambo huwa rahisi, lakini wanadhamini familia, amani na mawasiliano. Kwao, mahusiano ni jikumu, si hisia pekee, bali ni kujenga na kudumisha umoja kwa muda mrefu.